Napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu na mojawapo ni hali yake utulivu na usalama. Ni mahali ambapo watu wanaishi kwa umoja na heshima na majirani wengi wanajuana na kusaidiana katika mambo ya kila siku. Kama vile kushirikiana, taarifa, kusaidiana wakati wa dharura au hata kupiga story jioni. Pia napenda kwamba mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka madogo, soko la jirani na maeneo ya usafiri. Hivyo kufanya maisha kuwa rahisi bila kulazimika kusafiri mbali sana. Jingi linalonivutia ni mazingira yake safi na yenye miti ambayo hutoa hewa nzuri na kufanya mtaa kuonekana wenye uhai na mvuto. Kuna pia watoto wanaocheza pamoja. Watu wakifanya mazoezi asubuhi na pilka pilka ndogo ndogo za kila siku zinazofanya mahali hapa kuhisi kama jamii hai. Kwa ujumla ninaupenda mtaa wangu kwa sababu unanipa hisia ya nyumbani. Utulivu na ushikamano wa kijamii ambao ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Ninaifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu ili kuakikisha nitakuwa na akiba ya dharura na malengo ya badaye kwanza napanga bajeti ya mwezi nikigawa mapato yangu kwenye sehemu mbalimbali kama vile maitaji ya kila siku malipo ya lazima na akiba. Kila mwezi ni ajiri kiasi falani cha pesa kuenda moja kwa moja kwenye akiba. Hili nisije nikatumia bila mpangilio. Pia niatumia njia za kielektroniki kama akaunti za benki. Akaunti za akiba mtandaoni au mifumo ya malipo ya simu ili pesa ziko salama na nipo na ufuatiliaji mzuri wa kila sendi. Kwa wakati mwingine nacheki nafasi za uwekezaji mdogo kama akaunti za riba au chaguzi za uwekezaji raisi. Hili pesa yangu izalishe zaidi baada ya kubaki pale bila faida. Mbali na hayo ninajitahidi kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kushikilia malengo yangu ya kifedha. Jambo linalonipa nidhamu na usimamizi bora wa fedha. Kwa ujumla kuhifadhi pesa kunanisaidia kuwa na amani ya akili. Uakika wa kifedha na uwezo wa kufanikisha malengo makubwa ya maisha.

Wakati wa mvua napenda kutumia muda wangu kwa njia ambazo zinanipa utulivu na furaha ya kipekee. Kwanza mimi hupenda kubaki ndani ya nyumba nikifurahia kitabu kizuri au kisikiliza mziki huku sauti ya mvua ikinipatia hisia ya utulivu. Mara nyingine napenda pia kutazama mvua ikinyesha kutoka dirisha. Kwani huu ni wakati mzuri wa kutafakari na kupumzika bila haraka yoyote. Kipindi fulani cha mvua kinanikumbusha siku nilifurahia sana kuangalia mvua ikinyesha shuleni na marafiki, tukiimba na kucheza pamoja. Jamba ambalo linabaki kuwa kumbukumbu nzuri, nikipata mvua mara nyingine napenda kupika chai ya moto au kitafuno kidogo na kuunda mpango wangu wa mchana au jioni ili niwe na starehe na furaha sauti ya mvua inanipa hisia ya amani na kumbukumbu za utotoni. Ikifanya nione maisha kwa mtazamo tulivu na wenye furaha. Kwa ujumla, siku za mvua ni za kipekee kwangu kwani zinachanganya pumziko, furaha na kumbukumbu mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kusherekea siku ya kuzaliwa kwa njia ambayo inahusisha furaha na watu wa karibu. Kwanza mimi hupenda kusherehekea na familia na marafiki. Kwani kua na wapendwa wangu karibu kunaleta hisia upendo na mshikamano. Wakati wa sherehe napenda kupika au kufurahia chakula, ninachopenda kama vile keki ya chokoleti au vyakula vingine vilivyo vitamu, jambo ambalo linafanya siku hiyo kuwa ya kipekee. Ninakumbuka siku ya kuzaliwa ambayo ili nifurahisha zaidi ilikuwa wakati marafiki zangu walipanga sherehe ndogo ya mshangao wakiwa na mapambo nyimbo na zawadi ndogo ambazo ziliibua tabasamu kubwa. Kwa siku zijazo ningependa kupokea zawadi ambazo zina mwana binafsi kama kitu kinachohusiana na hobby yangu au kitu cha kumbu kumbu. Tukio fulani muhimu kwa ujumla kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu kuna husisha furaha, upendo wa familia na marafiki na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki nami kwa muda mrefu.

Napenda kutumia muda wangu na familia kwa njia ambazo zaleta furaha mishikamano na kumbukumbu nzuri kwanza mimi upenda kukaa nyumbani pamoja. Tukizungumza kucheka au kuangalia filamu pamoja. Hii inasaidia kuimarisha husiano na kushirikiana isia za kila mmoja. Pia napenda kupika na kula pamoja kwani chakula cha pamoja si tu kwamba kinatupa njaa bali pia ni nafasi ya kushirikiana, kubadilishana mawazo na kuunda kumbukumbu za furaha. Bali na hilo mara nyingi tunapenda kutembea nje, kuenda bustani au kufanya pikniki, jambo linalotupa nafasi ya kufurahia mazingira, kupata hewa safi na kuungana kimaisha. Pia michezo ya pamoja kama karata au michezo ya kitamaduni inachangia furaha na mshikamano wa familia. Wakati wa sherehe kama kuzaliwa siku kuu au hafla za kidini napenda kushirikiana na familia katika kupanga na kusherekea matokeo haya. Kwani ufanya kila mmoja ajisikie kuthaminiwa na kupendwa. Kwa ujumla kutumia muda na familia kunanisaidia kupumzika, kufurahia na kujenga uhusiano imara unaendelea kuwa kumbukumbu nzuri ya maisha yangu. Hii ni njia ya kuthamini wakati pamoja na kuunda mshikamano wa kudumu.